Ahsanti, ahsanti kwa kuniuliza lile swali la uwezo gani ambalo ninapenda kuwa nayo uwezo, uwezo ambao ningetaka kuwa nao ni ule uwezo wa kusaidia watoto ambao hawajiwezi, wanakijiji pia ambacho hawajiwezi.

Asanti kwa kuniuliza hili swali, ikiwemo nawakumbuka walimu wengi katika shule yangu, walimu ambao walinifunza, somo la hisabati, somo la kingereza, na somo la geografia.

Asanti kwa kuniuliza hili swali la usafiri ikiwa kama nimewahi tumia ndege kwa kusafiri. Kwa pakubwa ni kwa kusafiri. Kutumia gari lakini sijai tumia ndege.

Asante, kwa kuuliza ile swali la shuguli zangu za weekendi, shughuli za wikendi ikiwa jumamosi huwa naendanga kanisa ni siku yangu ya kuabudu juma pili na ni siku ya kujiandalia ama kufanya usafi ya wiki nzima.

Asandi kuwa kuuliza ili swari la kura samaki. Samaki ni mnyama ambao unasaidia sana mwili kwa njia ya njia nyingi ikiwemo pamoja na njia ya kiafya ambayo inasaidia kifua.

Asanti kwa kuniuliza swali la ushirikiano. Ama kuhimiza ushirikiano katika timu. Ushirikiano ni kitu kinacholeta maana. Na ningependa kuwahimiza ushirikiano. Kwa kupendana na kuheshimiana ili kuleta ushirikiano mwema katika timu yoyote.

Asanti kwa kuniuliza hili swali ambalo nalipenda kulilifanya pamoja na familia yangu. Tukiwa kwa kuketi na familia yangu twalipenda kuzikiliza manyimbo kwa kuwa hili huleta furaha ama ukumbusho ama lina leta mawazo zote pamoja.

Asanti kwa kuniuliza hii swali, kucheza mchezo wa video, mchezo mingi za video nayoipendaga kucheza, kwa kuwa ni inachangamsha mwili, ama ubongo kama mchezo ya dream ligi.

Asanti kwa kuniuliza ili swali, ambacho ni natumia wakati wangu wa pure. Wakati wa pure, natumia kutembea, kuwatembelea wagonjwa, kuwatembelea marafiki, na pamoja ambao hawajiezi kimaisha ili kuwatia ngu.

Asanti, kama nilivyosema awali, mimi ni mwanafunzi na jukumu langu ambalo nalipenda katika kazi ni. Ni kule kufanya kazi ya masomo na kufanya kazi ambacho ninapewa na mwalimu ili kuboresha maisha ya hekima.

Naam asanti sana kwa kuniuliza. Juisi ambazo ambayo naipenda ya matunda. Juisi ni kitu nzuri ama kinywaji ambacho ni nzuri kwa mwili. Na kinywaji ambacho nakipenda sana. Ni chamaembe kwa kuwa huleta afya.

Asanti kwa kuniuliza ile swali tena kama kwa kawaida ushirikiano katika kazi ni kitu mzuri. Ambayo huleta umoja pia na kwa kwa kawaida mara nyingi kwa kazi nakipenda kufanya naweza.

Asanti sana kwa kuniuliza ili swali la tijiti ambazo naeza kutumia kwa kila siku. Kuna zana mingi za tijiti ambazo zina pendeza za kutumika. Lakini katika ama kwa upande wangu nalipenda tarakirisho.

Asante kwa kuniuliza hili swali kwa kitu ninachokipenda katika shirika langu katika shirika langu ninapenda kuimba maana hii huleta utangufu wa mwili huleta furaha katika eee mawazo.

Asante kwa kuniuliza ili swali la ushirikiano. Ushirikiano huleta amani katika maisha ya kila binadamu. Na kushirikiana na timu ni kitu cha muhimu pia. Kwa upande wangu, napenda kushirikiana na timu.

Asante kwa kuniuliza hili swali la filamu kwa kweli nalipenda filamu kwa maana nilakuburudisha na ni la kuchangamsha pia na lipenda filamu aa DJ Afuro.